Unapenda kutumia muda wa familia yako vipi. Napenda kutumia hiyo muda tujuane. Unapata nikona masesta wa sita, wa saba. Tuko wa saba plus mimi, but niko na masesta sita. So unapata tunaishia mbali mbali, saa tukipatana, watu wanapigia tu napiga gumzo, tunajua uyu nini inaendelea kwa maisha yake, ni matatizo gani ya mepata, ni kiaje sisi wenyewe tukiwa pamoja, tuneza ieleza, tuneza irekebisha, ni hivo tunapiga gunzo.

Unatumia simu yako kwa nini zaidi? Ninatumia simu yangu kwa kupigia mtu simu kwa gumzo. Hiyo ninatumia tuseme sahi vile mamangu ako ushago. Ako nyumbani, mashambani. Sasa itabidi, nampigia natumia simu kumpigia simu. Ni kumpigia babangu siko karibu na babangu mimi. Ako mbali, sasa natumia, natumia, natumia, nini, mimi niko mbali na masista zangu, natumia simu kuwapigia. Sasa sana sana natumia simu yangu kwa kupiga simu.

Mazingira gani ya kazi unaya, unayapendelea? Mi napenda please, napenda mazingira mbayo. Mdosi, mdosi ama mfanya mwenyeji wa kampuni, anakupatia hile fursa ya, hakuna, hakuna, hakuna, hakuna, kuna hile nye, kuna hile nye munaeza ongea, hakuna hile nye anakupatia hile wasi wasi, ama anakupatia hile seriousness kwa kazi, like anawatreat kama rafiki anakuja, anasema eleza mamboyako kama wewe mfanya kazi mwenzake andaka kujua nini unapenda, nini upendi, yana anakuingiza katika katika mazungumi.

Je, unapenda mvua? Ndio, napenda mvua inyeshe uko, uko, uko mashambani, ndo mimea imee. Batuku kijijini, sipendi mvua ikinyesha, ju ikinyeshe, ina ina inafanya, ata aumwezi enda kazi, juu inapenda kunyesha ile masaa ya kuenda kazi ya subuhi na jioni saa ya kurudi. So utapata kwa hapo, utapata kuna watu, watu wa gari, wamepandisha, wamepandisha, nini, pesa ya kukuja, wamepandisha fair, unapata tena place ya kutembea ni majimaji, ukona matope nini, sasipendi mvua ikinyesha kij kipinyesha huku huku huku huku nini kijijini napenda inyeshe huku mashamba ni place watu wanapalilia ndo vimea iweze kumea.

Haligani ya hewa unayo ipenda? Napenda hile nye, si aina upepo sana. Juni zaapata hile nye inalita upepo, ikuna vumbi. Napenda tu ile nye kuko mawingu imetulia, inakani mvue nita hakunyesha but hainyeshi, jua kuna ile sana. Nasayo nimekaa tuchini ya miti, ama nimekaa sebuleni kwa ngu na natazama runinga. Sasa inapenda nile nye kuko imetulia, hakuna upepo, hakuna jua kali, nivu tu imetulia ni iile nye kati naeza kupatia na kumetulia tu na baridi tu na kupepeta.

Unaweka neno siri, salama vipi? Neno siri, kama nina siri. Mimi nayo, sijui kunyamaza. Mimi ni ile nikipatana na rafiki yangu, nita, nitamtobolea yote, namwambia yote. Sijui kuweka neno siri. Nikisema sai naeka salama nadanganya. Siju kuweka siri. Maybe, ni kitu enye nataka nishare na mtu, mtu anipate maoni yake. Yeye kwake na iyo maoni yake, inaeza nisaidia. Na kama ni ile siri kubwa, kama siri kubwa kubwa, kama ya nini, nayo naeza eka tu vizuri hakuna mwenye namwambia, ni yangu tu, nimejinyamazia, ni mimi tu na mungu wangu tu ndio tunajua.

Niambie kuhusu mfanya biashara bora zaidi. Mi nimesha pa nikona nimeona hapa kuna msichana mwingine hapa anauza nguo tik tok anajiita mary mosyoka. Anajituma, alianza hiyo biashara yake tuseme kitambo, but sahii ndio imenawiri. Ju sasa anauza kwenye chombo cha teknolojia. Na hiyo ndio unapata, anaenda, anaenda hadi manguo zake, anatoa huko China, anatoa huko nchi za wazungu huko. Anakuja, anauza. Anajituma, sana nampendelea ju, anajituma. Ni ule mtu mwenye hachoki ye mwenye ameandika wafanya kazi na wafanya kazi anawalipa vizuri anawalipa vizuri anawapatia hata nini bonus then pia customer anahandle macustomer vizuri ye ni ule mtu mwenye kama umelipa na nguo haijafika atakurudishia pesa zako atakwambia haijafika ama kama umelipa mzigo yako utapata tu hiyo siku watakuletea mzigo yako Sasa mi nampenda, ju nimtu mwenye anajituma, then nakumbuka siku yenye aliletanga manguo mingi, almost 5,000 pieces, almost nguo mingi na zote zilisha na siku moja. Sasa na mpende, nimejifunza kwake uwe ni ule mtuvwa kutia bidii. Hata kama juu, tuseme alianza huko mwakatano uliopita. Na vilale alianza bado, hakuwa na ma hakuwa na watu wengi wenye wanaenda kununua ukeke. Lakini ni ule mtu mwenye alijikaza kazi akajiambia, siku moja itajipa. Sa hii imeji, imejipa. Sasa ni ule mtu mwenye, hakuwajia sema ati, sasa hii biashara haifanyi kazi, ati wacha mimi nikufe moyo niache hapana. Aliendelea tukujituma until sahii unamuona, amefika mahali pengine ni ule mtu mwenye anaweza acha hapo, wafanya biashara wenzake na aende, aende ata chaina aende wapi, kuenda kuleta mzigo, utapata watu wafanya kazi wake, wame muuzia vizuri, na hakuna kitu imeharibika. Samina minampendelea hivo.

Mfereji gani wa TV unao fuata? Mi napenda kufuata Citizen TV. Iyo yu Citizen TV. Napenda kufuata koz habari zake ni hapa sasa. Then unapata watu wengi wanaifuata sana. Kwa katika hizo mfereji zingine, unapata NTV, hizo ma KTN, hizo ma K24, K24, utapata watu wengi wa Kenya wataenda kutazama feriji wa citizen. Ju iyo ni italeta habari ya hapa na pale. Ia hapa, yani unapata habari zao ni za kamili na nu ile yenye watu wanapenda ku kuona.

Unashugulikia muda vipi kazini. Kazini mtu akifika, tuseme nimefika saa mbili. Ndafanya kazi juu wanasemanga tunapewanga muda madakika ni muda wa saa mbili. Itakuwa ni saa yako ya kula. Sa tuseme ikifika saa saba, unapewa muda wa saa moja, ndo uende ukule. Sa unapata kutoka sa saba tu saa nane Apo mwenye unaweza unaweza tumia simu yako ama unaweza piga simu huku yumbani ujulie mwenye uliachia mtoto wako anaendelea aje ama unaweza amua kufanya vitu zako kama ni ule mtu mwenye wakusali hiyo ndo saa yako ya kusali kama ni mtu wakusoma biblia Unaweza soma biblia hiyo masaa But ikifika sa nane ni kurudi kazini hadi saa kumi hadi saa kumi na moja ndio utoke Unapata kazi ni ya saa moja unaingia sa moja, unatoka saa kumi na moja jioni.

Niambie kuhusu wakati mkuu wa mpira wa besiboli. Unaweza kushiriki wakati mkuu wa besiboli ulioona? Ndio, nyakati nilikuwa huko shule, bado huko kidato, huko mashambani. So, unapata muhula wa kwanza, watu wanacheza sana. Muhula wa kwanza unakuanga wakati wa mpira. Saa kuna hizi mpira za besiboli, kuna mpira za ragbi, kuna mpira za kidanda, hiyo ya mguu, halafu kuna pia voliboli. Sasa unapata hiyo ndio siku nyakati nilikuwa naushiriki. Mimi mwenyewe sijaicheza but niko hapo naona. Sasa unapata ni timu yetu sisi wa shule na shule nyingine. So utapata mimi nasupport timu yetu. Ifanye nini, ikuwe na ushinde. Nakumbuka wakati huko. Ile nyakati nilikua. Nilikuwa na tuko uko kidato. Tulikuwa tunaenda, tunakuwa, tunaona vile watu wanacheza. Ni timu yetu, hiyo ni shule yetu. Tukicheza na ile shule nyingine yenye tumeenda shule yao. Sasa hapo ndio tutaona kama basi. Sisi tumetinga, tukitinga, tunakuwa washindi.

Unafanya nini kulinda mazingira, na mimi huwa situpi takataka, situpi any takataka chini, huwa na, naona, na, na, huwa na, kama kuna kitu yenye situmii, ama kuna uchafu niko nao situpi, then kama ni kupanda miti, malipengine, naeza mwa kupanda miti, kama pia ni kufanya ni kupanguza, kufagia, kume, ili tu nieze kuiyeka ikuwe safi.

Harufu gani unayo penda, mimi napenda harufu ya pilao, mtu akipika pilao, najua tu mtu anapika, yani Harufu ya pilau inanukia vizuri, tamu, hadi wewe mwenyewe unahisi uende ununue, ukuje upikie yako. Ju sa tuseme kama ni jirani anapika, usikie hiyo harufu, utapendelea, hata kama hukuwa unataka kukula pilau hiyo siku, itabidi uendo ununuwe viungo zako, ukuje upike pilau, ukule.

Unapendelea kusoma gazeti ama habari mtandaoni. He napenda habari mtandaoni. Hiyo masaa kuenda kununua gazeti, utembee upate gazeti ya leo, ukuje usome. He, hiyo inachukua muda sana. But habari mtandaoni, bora uko na simu, uko na data, unangia tu. Unangia tu, hata kama hutakuwa umetafuta, but inakuletea tu. Jumuja simu ni lile yenye inaleta tu kitu mapya yenye saa hii inatendeka Ukingia kwenye TikTok iko, ukingia kwenye Instagram iko, ukingia kwenye Facebook, utapata.

Ungependa kuona maendeleo gani katika jamii. Mimi nayo ningependa tu watengeneze barabara. Unapata kuna watu wengini. Barabara ni mbaya. Mvua ikinyesha kuna matope. Hataka unataka kuenda kwa hiyo njia. Unasema sasa hiyo matope. Nitaanguka. Yani useme uende. Like ni mzuri tu sana. Wafanye mendeleo ya barabara. Na ujue barabara wakishaeka barabara ikuwe mzuri. Watu watakuwa wanakuja wanaaza kufungua biashara hapo Junajua tu uko ni place utafika na dakika kidogo urudi na dakika kidogo But kama barabara ni mbaya inafanya hata mtu unakufa moyo kufungua biashara hapo Junajua hakuna mwenye ata kuja.

Jee, unapenda kula popcorn. Ndi0, napenda kula popcorn. Sana sana wakati na tazama runinga na tazama sinema. Naweka popcorn, nakula moja kwa moja, tukitazama. Hapo nikiburudika. Popcorn ni tamu. Tena kitu kingini inaongeza appetite. Inaongeza mtu uwe na ile niya kukula sana. Ndi, unapenda popcorn sana.

Unashughulikia wateja vipi? Wateja na washughulika kwa kuwapea nafasi ya kwanza. Coz hao ndio wenye wamefanya niwe niwe mahali niko. Sa niseme kama mimi sai vile mimi ni msusi. Kama niko na mteja na ameniambia nakuja hii masaa. Inatakikana kwa hiyo saa yenye alisema niwe tayari. Niwe nimeeka vitu zote vya kushuka ili yeye aki akija ni kukaa tu na kushuka yenye asikue na ile yenye anakuja tena anaogonja ati niwe tayari ndo nianze kumshuka hapana mteja nampatia namba moja mda wangu na na na nahakikisha kwamba ametoka hapo kama ameridhika na ame amependa kazi yangu ya mkono.

Unapendelea viatu gani? Napendelea viatu zenye ziko wazi. Ju niseme nikivaa hizi viatu zenye zimefinika mguu. Kwa mara mingi hua zina zina finya. Alafu ipate kama ni wakati wajua. Utapata huko ndani imekua na joto, imekufinya. Na ipate saa zingine unaenda mahali pengine mbali. Sasa inafanya mahali pengine hata ukianza kutembea. Unajihisi ni kama auyuko ile vizuri. Sasa mimi napenda ku kuvaa viatu zenye, zimekua ile, yani, si ile inafinya mtu si ile yenye imekukaba, ni ile tu imekuwacha wazi.

Chakula gani unakula mara nyingi mchana, mimi upenda kula mchale, juu mchale ni chakula rahisi, lile nyatu kikula mchana haezi kupatia ukue uzingizi kama ugali, sasa mimi upenda kula mchele, mara kwa mara mchana ni mchale.

Jee, umewai kutembelea wa ziwa au mto? Ndiyo, nimeshawai kutembelea mto. Nilikuwa nyumbani kwetu, huko, huko, shambani. Sisi huogolea kwenye mto, Sisi hufuwa huko, Sisi huleta huko maji. Juu unapata huko, shambani, unapata watu wengi, wanaoleta maji kwenye mto. Boma mingi hazina maji. Saa itabidi tutegemea huko, mto, ndo, tu nini, tupate maji. Sa mimi, nishawai enda huko, nikifua, nikichota maji, nikiogelea pia.

Unafanya nini hili kujitunza? Kujitunza kiafia ama kujitunza aje kama ni kujitunza mtu nisipate maugonjwa. Ni ile mimi, ni ile na na kama saa tu sahi tuseme vile nikona bwanangu Iyo na sasa tuna unashirikiana tendo la doa na bwanako huendi inje, ju unajua ukienda inje, uende ukate fanya tendo la doa uko kama hujatumia mpira utapata Utapata maugonjwa hili ukuje usambaze kwa mume wangu na kama kujitunza kiafia nakula chakula ambayo haina mafuta nyingi tena na napenda kufanya exercise yaani mazoezi niende kutembea ili mwili yangu isikuwe ile ile kubwa yenye nafanya adi nikose ku kutembea nikuwe tu na ile mwili ya mwepesi ile inaweza naezafanya vitu naeza jitembea ata nikikaa chini sihemi.

Eleza hali ya hewa leo, labda ni jua mawingu aumvua. Leo kulikuwa na jua, unajisikia aje kuhusu joto ya ubaridi. Joto, joto, nikiisi joto mi napenda kuwa hizi nyepesi, zinaesa nifanya nitowe jasho. Baridi nayo inafanya, nikivuruta baridi mingi itaniendea kwa kifua, ntasikia kifua inaniuma, sa sipendi baridi sana. Umevaa nini kwa sabubi ya hali ya hewa Mimi wakati wa baridi mi huvaa sweater na shinda na socks kwa mguu na pia na vaa zile nguo mzito na nyakati ya joto mi huvaa nguo nyepesi sivai socks na sivai sweater Je unapenda aina gani ya hali ya hewa Mimi napenda hali ya katikati Hakuna jua mingi na hakuna baridi nyingi Ju baridi nyingi pia iko na tatizo jua mingi pia inafanya mtu anakuwa na jasho. Unataka kufanya nini katika hali ya hewa. Hali ya hewa, mi napenda tu kukaa tu. Sifanyi vitu mingi ni kukaatu.

Wakati gani wa siku unafanya kazi vizuri sana? Wakati gani wa siku? Mimi wakati wa siku ni jumamosi. Jumamosi nafanya kazi vizuri. Ju najua hiyo ndio siku yenye mimi. Yani sina vitu mingi. Mujua wakati wa hii kama si juma kama ni wakati wa juma tatu, juma nene. Unapata kama saa zingine uko na mahali unataka kuenda, umeitwa kazini uende ufanye. Iyo, sasa huwezi fanya kazi kwa nyumba yako. Sasa jumamosi, nyakati kila mtu sasa umepewa likizo kwa nyumba, Unafanya vitu zako, unaangalia mtoto wako, unosha mtoto hako, Yaani unafanya tu vitu zako, kama hakuna wasiwasi.

Una jistawisha vipi wakati walikizo? Wakati walikizo mi huwenda nyumbani hiyo ndiyo Hio ndo muda yenye mimi hupanga niende nikatembele mamangu nyumbani. Ama inapata saa watu wamefunga so unaweza enda unaweza enda nyumbani, unae zaenda uko mashambani. Sasa io nyakati ndo nasema, io ndo nyakati nataka kwenda kama nasema ni mwezi moja naenda nyumbani kuona mama kumtembelea, kujua hali yake, kumsaidia kulima, kumsaidia kufanya kazi za uko za shamba. Hivo tu mimi ndo hujipanga.

Jee, unapenda asali? Ndio, napenda asali. Sana sana nikitaka kupaka kwenye mkate. Sasa situmii blue band kupaka mkate na tumia asali. But ukiikula asali sana, itafanya usikie vibaya, ukulimi. Sasa, miutumia tukiwango kidogo, naipenda kuikula, nikitumia, nikieka tena kwa chai, badala ya kutumia sukari na tumia asali, then napaka kwa mkate ya asali. Pia, neza tumia asali, pia kutengeneza nywele juu asali, pia na nywele ni mzuri, kutumia kutengeneza nywele.

Unatumia Wi-Fi ama data ya simu, mii natumia Wi-Fi. Natumia Wi-Fi, ndo nieze kuenda niingie mtandaoni. Wi-Fi, ukilinganisha Wi-Fi na data, uneweza pata kwa mwezi, Wi-Fi unalipa, unalipa elufu tatu. But data ya simu inaeza kuwa ssa zingine ni ni expensive kwa sababu kwa mwezi unaeza pata umetumia hata zaidi ya elufu tatu. Saa mimi nilieka wifi. Onda na tumia simi yangu kwa wifi. Ili nieze kuingia kwa hizi social media zingine.

Unapendelea maali pa kimia hawa pa kelele, minapendelea place ni kimia. Place kuna kelele, miu ni kera sana. Sa miu upenda place kuna kimia. Apo at least tunenza kaa ufikirie. Yani saa zingine ukuna manu mingi kwa kichuwa ni mataka kufikiria. Sa nataka mtu aende akae, akae place. Mahali pa kimya kabisa. But kelele nayo inaeza kuongeza fikiria nyingi juu sasa wana kuchanganya akili uko na hii akili yako imejaa na hizi tena unasikia kelele.

Unapenda kufanya kazi peke yako, au na wengine, inalingana ni kazi gani. Ikikuwa ni kazi nyingi sana, ninapenda kuifanya na wengine juu pekee yangu sitaweza, ndachoka kabisa. Basi ikikuwa ni kazi, kazi, tusemi kazi kidogo, na najua naweza ifanya vizuri, hiyo napenda kufanya peke yangu. Na ni kazi ninaelewa, najua ninaenda kufanya nini, ninaenda ku kupeana matokeo mzuri, hiyo nitafanya peke yangu. But kama ni kazi mingi inataka watu wasaidiane kimikono naweza taka watu wanisaidie.

Je, unapenda kupanda milima? Eh, milima inachosha. Maybe kama tuseme tumeenda likizo kutembea, yaani tunapanda ile unajivinjari. But ile tunapanda cha lazima, hiyo naye inachosha. But kama ile ya kujivinjari, mko hapo, mlienda, mlienda huko ili mjiburudishe, ndio nayo tunaeza panda ju saa hiyo tuko wengi. Mujasiko peke yangu tuko wengi. Lakini kipata kama niko peke yangu, nae, nani, Naeza tamani kufata njia ye nye aina milima.

Changamoto gani unawo kutana nazo kazini? Tuseme changamoto kama inafika mahali pegine unafaa kupandishwa cheo, ju umefanya kwa hio kampuni, karibu miaka kumi, umepeana matokeo mazuri, unafaa kupandishwa, unapata hupandishwi, unapata ndio upandishwe, wanataka tenua utoe kitu kidogo, hio kitu kidogo nika ni kutoa hela, hio ni ongo, na hio si nzuri tena unapata mahali pengine, tena, unataka kwenda kutafuta kazi ni, na hio kazi ukona vitu zote zenye zinatakikana, but utapata mtu anaitisha hongo ili upate kazi, yaani kununuwa kazi. Na saa io, we mwenyewe unatafuta kazi, juu huna pesa. Wanataka pesa, wanataka pesa ili ununue kazi. Sasa hizo ndio changamoto, kama sisi watu wadogo, tunapitia. Tunapitia.

Unaboreshanaje michakacho ya kazini tuseme kama saa hio wameleta kitu mpya na hio kitu inataka michakato iwe ifanywe michakacho lazima lazima tufuate tufuate mbinu zote yenye tumeambiwa saa tuseme kama kama ni nini tunatengeneza hii bidhaa na kuna michakacho tunafaa kufuata ili tuende tukapate hio nini sasa tuta sisi kama tuko tuseme tuko watu watano itabidi tuungane pamoja tufuate tufuate kila kitu inafaa inatakikana sisi tufuate ili tuende tu ili tupate matokeo iliofaa.

Niambie kuhusu kazi au masomo yako. Mimi nilisoma. Mimi nimemaliza nimemaliza university. Nilisomea accountancy. Vile nilisomea accountancy. Hiyo ni professional course. Inajiita CPA. Nikamaliza hadi hiyo hiyo final final yenye ni sita. After after nimemaliza. Nikaenda nikaenda kwa kujifunza kwa kwa hii kampuni inajiita Audit uko nikafanya juu ilikuwa ilikuwa tu napewa kazi kwa mula wa miezi sita ili nijifunze nikajifunza. After kujifunza tena nika nikajaribu kutafta kazi. Nikapata tu mahali pengine tena ya ya kukuwa assistant accountant. Iyo vile nikakuwa hapo but ilikuwa tu ya muda tu mfupi juu pia ilikuwa hiyo ya kujifunza hiyo sikuwa nimeandikwa nimeajiriwa nikafanya kwa hizo miezi sita after hapo nayo nataftanga kazi nayo sijapata sasa natry tu kufanya hizi kazi za mitandaoni juu kupata kazi huku inchi yetu nayo ni ngumu.

Jee, unapenda kununua tikiti za Tukio. Hapana, namisipendi, nasipendi kuenda huko, junaweza pata kama nchi yetu yenye tunaishi. Mtu haki nini, tuseme mtu umeenda huko, kuenda huko unapata watu ni wengi, watu wanafinyana, hakuna ile nyororo wa mejipanga, so unapata mtu anaumia, sa mimi na hua na lenga sana kuenda kwa hizo vitu, samimi sinunuangitiketi.

Mafani kio gani ya binafsi unayo dhamini kazini. Tuseme kama matukio yenye binafsi. Saa tuseme mimi sinikienda kazini ndatoka huko na nini na jita aji. Kukuwa na kukusa tuseme nimefundishwa vitu zenye siku wanajua. Iyo ni elimu. Sasa na iyo ni kitu yenye mtu haeizi toa akili muwako. Ukisha funzwa kitu yenye ukuwa unajua. Hiyo ni kitu ata ukienda kwa kampuni ingine unaeze enda ku kuifanya huko na unaweze pata watu hiyo kampuni hawajui na ikuwe kwako kwako kwako ni kwako ni muhimu juu unaeze enda kuenda kueleza watu huko na hiyo ikupatie cheo kuju unajua kenye watu hawajui.

Mafunzo gani ungependa kupata kazini? Sasa niseme mafunzo enye sikufunzwa saa shuleni. Hii mafunzo enye, satunafunzwa ili twende tukafanye nini? Apo kazini tuweze kupendana. Ndiyo shuleni tulifunzwa kupenda wenzetu. Sasa, hapo sasa umejua hiyo ilikuwa tuko shule kila mtu anarudi kwake basi. Sa saa hii, sisi ni wakubwa, si wote tuko kazini. Sasa tuwe unja, watu wakisha kuwa wakubwa. Hapo ndio unaeza kuona mtu hii tabia yake ako na hii tabia wengine wakona hii tabia ingine enye we mwenyewe hupendi. Sasa hapo unaeza pata hapo kwa kazini kuna watu wengine wanakusikilia vibaya adi wanafanya hadi uvutwe kazini. Sasa ningependa kama watu wote wanaeza pendana mtu asichukie mwenzake mtu asidhaminie mwenzake mabaya, hiyo ingekuwa poa sana.

Sera gani ya kampuni unaiona muhimu? Kama kuna hii sera yenye makampuni napendanga kuku, kuandika. Ati wana wana wana wako hapo kufanya, yani wako hapo kwa makastama wao wote na watawapatia nini mzuri. Inajiita aje, kazi mzuri na pia hio kampuni ni kampuni yenye iko hapo kuishi na inaona mbele kwa mbele inaona mbele baada miaka tano itaweza kukua imefanya mingi na imefanya mingi na imefanya watu wote wenye wako kwa io kampuni wenye wanategemea io kampuni wawe na sifa mzuri.

Je, unapenda kujaribu teknolojia mpya. Ndio, napenda kujaribu teknolojia mpya. Ili, nijue tofauti yake na ile na kitampo ni gani. Nijue maneno yapi yamebadilika, maneno gani yameekwa, na hayo maneno, nikitaka kutafta nitafanya utafiti, nijuwe ina maana gani, inatumika gani. Ju sa ii vile teknolojia ina ina ina inaenda ikibadilishwa, inabadilishwa, ni mzuri kama kampuni na watu na sisi wenye tuko hapa tunaishi tuweze kujua, tuweze kuangalia ni nini inayekuja mpya, ni nini yenye sai watu wanatumia na mpona wanatumia hivi.

Unashughulikia udaifu wako vipi kazini. Mimi udhaifu wangu najishughulikia kwa njia hii. Nataka, natafuta wale wenye wako sawa kwa ile jambo nye miniku dhaifu. Uweze kunisaidia. Ili niweze kukua, ili niweze kujua. Na tena, naweza tena kutafuta, utafiti kwaiyo jambo ambayo inani jambo ambayo niko na udhaifu. Nitafanya utafiti kwa teknolojia ili niweze kujua mtu anaweza epuka haje kwahiyo jambo.

Unafanya nini wakati wa kupumzika kazini? Mimi hutumia simi yangu, nikuwa hapo kwenye mtandaoni, nikuwa hapo kwenye TikTok, nikuwa hapo kwenye Instagram. Nangalia nini jambo mpye imekuja kama sasile nilikuwa nimeshika na kazini. Nangalia nini imekuja, nini imekuja tena, inafami mwenyewe kujua. Sama tena, nikipumzika kazini. Huko, hindi saa nyakati yangu inye nakula nakula, nakula, chakula yangu la ya mchana ama pia nakuwa nenda huko inatoka inje ya kampuni upepo inipige iweze kuni ingia akilini sasa jukazi mingi nimefanya nikuwa kazini saa niweze nimekua hapo tu sasa na kuwa tu hapo ninajiburudisha upepo.

Unapenda kununua vitu wapi? Napenda kununua vitu kwa duka. Tuseme kama ni chakula, nitaenda kwa duka, ninunue. Na kama ni manguo, nitaenda sokoni, ninunue manguo, ama viatu. Na kama nataka kufanya ili shopping mingi ya chakula, itabidi niende sokoni, ju unapata kwa duka, hutapata vitu zote. So, nitaenda sokoni, nichukue vitu zote, nieke kwa nyumba, ndo nisikuwe na shida, naenda kununua kitu moja moja kwa duka.

Unapenda kula wali ama ugali? Minapenda kula wali. Ju wali ni raisi nyepesi. Unaweza ikula mchana na tena ukuje ukule usiku. But ugali huwezi kula mchana na huwezi kula tena usiku. Ju ugali itakupatia usingizi. Sasa wali nikitu naweza kula na mchele. Unaweza wali na maharagwe. Wali na ndengu. Wali na nyama. Unaweza kula wali na waru.

Unawakaribisha wafanyakazi mapya vipi, nakaribisha ili kwa wa njia kuwapea upendo, kuwafanya wajue wako nyumbani, wasifikire mali wameletwa, watu wana roo chafu ama watu wapendi, nafanya ili wakae tu vizuri, then nakuja nauleza kama nitawafundisha vitu zenye wajui, nweke adi wakae ni kama saa wako wako na mtu wenye wanajua wakona ndugu yao enye ata kama kitu imearibika wanakuja kuniambia.

Unafanya nini mara nyingi wikendi, wikendi mimi upumzika. Unapata uku kwa wiki nimefanya kazi, nimechoka, saa wikendi sana sana jumapili minapumzika. Jumamosi mimi ufanya kazi ya nyumba, hiyo kufua, kufanya nini, mneka nyumba iwe safi. Lakini jumapili nikisha toka kwenye kanisa, mimi upumzika.

Mafanikio gani umeyapata? Kazini, mafanikio yenyenimepata, sema ni kujielimisha tu kwa zile jambo zenye sukuanajua. Unapata vile nilinda huko nilikuwa tu na elimu ya shule. Na sikuwanimefanya hizo vitu. Sasa ni sio unaenda, unapata huko, unapata, unafanyishwa, unaelezwa, hivi na hivi, ninafanywa, unaeza kushika. Na hiyo ni kitu yenye mtu hawezi toa kwa kili yako, kwa mawazo ya kama kili yako. Ikishaingia kwa kili na umeshika ni hivyo tu.

Ushauri gani gempenda kumpa mtu mwingine? Mimi ningeweza tu kumpa mtu ushauri ya ye asome kwa bidimu, aitimu, izo shada zote aweze tu kwa nayo, juwezi juwa utajua kuna fasi itapatika na yewe mwenye kupata kilio nini soma juunapata kwasaiwa, tuwasaiwa na semwa haa ni tasoma na kuna kazi, suunapata mtu Anacha masomo katikati Sae hiri mtu tusome Hata kama mungu mwenye anajua Anaonaulitia bidikwenye masomo ye mwenye atakufungulia njia ya kazini.

Unafua nguo marangapi kwa wiki, unafua nguo marambili kwa wiki, sababu ni kuna mtuo mdogo. So unapata kwa wiki, hiyo wiki siku moja, nafua tuza mtoto, alafu hiyo hiyo siku ingine nitafua zetu, sisi watuwa zima, juu tunajua sisi watuwa zima, atuchafu inguo. Nguo za mtoto zinachafuka na singizi kuna mingi, hamekojolea, zingine, hamepupulia. Kama nguo za mtoto minafuwa kando, siku ya wake, peke ya wake, theni yetu nafuwa, saa kwa wiki nafuwa marambi.

Unapenda kuandika ama kuongea. Kuandika naona inanichukua muda. Mi napenda tu niongee ju najua nikiongea. Nitaweza ku kuu kupeana jambo nilikuwa nataka kusema. Unapata saa zile unaandika kuna zingine unasahao. Saa ka ushatuma hiyo baru. Utasema aah Sikusema hii hiyo. Sukuandika hii kitu. Lakini ukiongea. Utaongea. Na utasema kila kitu na huyo mtu atajua. Atakuelewa vizuri unaweza pata mtu mwigine akiandika, nitatumia nitatumia maneno ingine mtu atasoma atafikiria umetumia wakati uliopita na kumbe ndio huu ni wakati wa saa hiyo. So mjue ukiongea mtu anakuelewa na mnaweza kuzungumza, yopate matokea haraka.

Ushauri gani ungependa kumpa mtu anayebanza kazi? Ningeweza kumpatie ushauri ya yeye afanye kazi na akuwe hapa akifanya kazi. Ashike kazi, si ati anafanya kazi ati anapokea mshara. Ashike kazi na ashike vitu zenye anafundishwa. Juu huwezi jua kama yu kampuni itamvuta kesho. Na akienda mahali pengine na atesema hati alikuwa anafanya huku nawakimuambia akuje fanye kama hqkuwa anaelewa, kama hakuwana anazishika, atafanya nini. Sasa mtu mwenye ana anza kazi, naweza mshauri, yeye aende afanye kitu na anini. Akue na kika, amejua kila kitu vile nafanywa. Ya sifanye kazi ili tu anafanya, amalize jioni aende aende nyumbani. Ati mwisho wa mwezi apate mshahara. Apana.

Mchezaji gani wa michezo unapenda? Anapenda Mesi. Mesi anacheza hii mchezo wa hii mchezo kandanda, mpira. Na mpenda juu obvious anajulikana anajulikana dunia mzima. Na alikuwa anachezea Argentina. Mimi nilimjua nyakati walikuwa anacheza Argentina na France. Na Mesi alikuwa hapo. Sasa nasikia watu anasema Mesi, Mesi. Sasa nilikuwa nataka kujua Mesi ni nani kumbe Mesi ni mchezaji hodari anacheza kucheza.

Jee, unatoa sadaka ama michango. Sadaka mi hutoa kwa kanisa. Na kama niko na pesa, naeza toa michango. Inafika mahali pingine sina pesa, nikona tu sadaka na nimeenda kanisani. Saa, nitatoa tu sadaka na michango nao mungu atajua kiro. Sikukuwa nayo, hiyo no wonder suku changa. Basi adi sadaka natoa.

Je, unapenda kuimba. Ndio, unapenda kuimba. Mimi huimba. Sana sana, ipate asubuhi nimeamka na nimesikia tuimba. Nataka, kuna wimbo ingine iko kwa akili yangu. Ndae, ndae, ndae, kana niimbe, na niimbe, na niimbe, na niimbe, na niimbe, na nifurahi. Nda imba. Nyakati, napenda kuimba, ni wakati wa furaha. Mimi huimba, na imba. Hadi, nasikia sasa, imenitosha, ndo ntaacha.

Unapenda kuenda madukani lini. Mimi uenda dukani kila mara. Unaeza pata hii kuenda kununua maziwa, kuenda kununua mkate. Naenda asubuhi, naenda jioni kununua chakula usiku. Naenda asubuhi kununua chakula asubuhi, naenda saa saba kununua chakula ya saa saba. Saa mimi duka naenda mara kwa mara.

Jee umewai kushiriki mashindano. Mashindano ya nini? Saa tuseme mashindano yaa Niliwai kushiriki mashindano na hio ilikuwa mashindano nikikuwa bado kidato cha pili. Ilipata kama tuliwa shule yetu tulichukuliwa twende tukashindane, ili twende tukafanye hesabu katika shule nyingine. Saa nilikuwa napata shule zinakuwa hata shule hamsini wanashindana kihesabu. Sa hiyo ndo nilienda kufanya mashindano ili niende nika wakilishe shule yetu.

Ulikua unapenda kufanya nini utotoni? Utotoni mi nilikuwa napenda kucheza. Eh, nilikuwa napenda kucheza. Nacheza, nacheza, nacheza. Asubui nimeamuka nimekunywa chai ni nimeenda. Naenda kucheza ndarudi jioni. Ata sikumbuki kukula saa saba. Naenda kucheza. Sasa kama si kucheza, ju napata. Unapata kwetu, sasa tulikuwa wengi. Sa alafu mimi kulikua wakubwa wangu. Sa hao wakubwa wangu ndo walikua wanafanya kazi. Sa mimi nilikua naachwa, nilikua naachwa nibebe mtoto mdogo. Sasa hio kubeba mtoto mdogo ndo sikuwa nataka. Sa nakimbia, naenda, sirudi, ju najua nikirudi kwa nyumba ndaambiwa nibebe mto.

Mi nasherekea siku kuu vipi, mi nasherekea siku kuu na familia yetu, hiyo ndo siku tunayobeba, tuko masista wa saba, tunaenda, tu nakaa pamoja, tunajuliana hali, tunasherekea, tunapika vyakula, tukisha pika, tunatoa, tunachukua watoto, tunapeleka uko kutembea. Ju unapata sa hiyo, unapata hiyo siku ni siku yenye, tumepatana na hatujawahi onana kwa, miezi maybe mwezi sita. So unapata tuko na vitu mingi za kuongea, vitu mingi kusikia Huyu, mtu alikuwa anaendelea aje, hivo hivo.

Je, unatumia video kwa mawasiliano, ndio, natumia video saa tuseme mimi nikona rafiki yangu mwenye ako mbali, sasa huwa ananivideo kwa WhatsApp, tunaongea, unamuona, unaona anaendelea aje, unaeza ona kenye anafanya, pia yeye huko ananiona, anaona vile tunafanya, kitu nafanya, vile naendelea, hiyo ukionana unajua ni kama umeonana na mtu, ukitumia video.